Mimi hufurahia sana kushiriki matukio yangu bora mtandaoni, hasa kwenye Instagram. Ninashiriki kwa sababu hunisaidia kujieleza na ni njia nzuri ya kuonyesha ulimwengu mimi ni nani na ninachojali kama vile kusafiri au wakati mzuri na marafiki. Kushiriki kunasaidia kuendelea, kuwasiliana na marafiki na familia hata kama wako mbali na pia kukutana na watu wapya wenye maslahi. Yanayo fanana na yangu. Kupokea maoni na kupendwa hutia moyo na kunifanya nijisikie vizuri. Jambo ambalo linaongeza motisha ya kufanya mambo zaidi ya kuvutia. Wakati mwingine kushiriki uzoefu wangu au vidokezi kunaweza kuwasaidia wengine na hilo hunifanya nijisikie kama ninaleta mabadiliko chanya. Licha ya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku bado mimi huweka usawa na maisha halisi nje ya mtandao.

Mimi huvaa, saa, kila siku, hasa digitali ninazo penda sana kwa faida zake nyingi. Faida hivi ni kama vipimo vya afya, kimsingi mimi hutumia saa yangu kwa ajili ya ukaguzi wa afya wa haraka. Mimi hufuatilia mdundo wa moyo wangu kila siku. Ni muhimu kwangu kujua ni hatua ngapi nimetembea na ubora wa usingizi wangu usiku. Kutoa data, takwimu hizo zote hunisaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu mtindo wangu wa maisha saa pia inathamani ya urembo, bali na afya ninafurahia sana thamani yake ya urembo saa za jiditali za kisasa zimekua kama mapambo Naweza kubadilisha sura ya saa ili ilingane na mavazi yangu au hisia za siku ni kifaa cha mtindo kinacho saidia kukamilisha muonekano wangu wa jumla. Ninaweza kuivaa kama kito au nyongezi ya kuvutia ikichangia teknolojia na mtindo. Kwa hivyo, saa kwangu ni zaidi ya kifaa cha. Kuonyesha muda tu ni mchanganiko wa manufaa ya afya na urembo.

Ninaamini katika mtazamo kamili wa maisha, unaojumuisha vipengele vyote muhimu, si kazi pekee. Kwanza, ninaweka malengo na vipaumbele vilivyo wazi, nikitambua kile ambacho ni muhimu zaidi maisha ni mwangu, kama vile afya, mahusiano na ukuwaji wa kibinafsi, badala ya kuzingatia kazi tu. Ninaweka mipaka thabiti kwa mfano kupanga saa maluum za kazi na kuzingatia muda wa kupumzika na familia bila usumbufu wa barua pepe za kazini. Ninatenga muda wa kimaksudi kwa ajili ya kujitunza kama vile mazoezi ya kawaida, lishebora na usingizi wa kutosha kwa sababu siwezi kutoa kwenye kikombe tupu. Ni na kumbatia unyumbufu ni kijua kuwa maisha yanabadilika na usawa siyo hali ya kudumu, bali ni safari inayo hitaji marekebisho ya mara kwa mara. Mtazamo huu unisaidia kuwa na afya bora ya akili na mwili, kupunguza mafadhaiko na kuwa na furaha tija zaidi katika nyanja zote za maisha.

Ndiyo, kusoma kunaweza kuwa raisi zaidi kuliko kuandika kutokana na changamoto za ubunifu. Kusoma ni kama kuchukua jukumu la abiria kwenye safari, ubongo wako upokea habari tu. Ufuata mtiririko wa maneno na kunyonya msamiati na miundo ya sentensi bila jitihada kubwa za uzalishaji. Ni shuguli ya kupita kiasi ambayo inaitaji umakini mdogo, ikilinganishwa na uundaji wa maudhui. Na unaweza kusoma kwa haraka zaidi kuliko vile unavyoweza kuandika. Kuandika kwa upande mwingine ni shughuli hae na mchakato mgumu zaidi wa utambuzi. Inajumuisha hatua kama kutoa mawazo, mpangilio, mitambo, kuchagua maneno sahihi, sarufi na sintikasi. Una changamoto kama kizuizi cha mwandishi, ukosefu wa msukumo. Changamoto hizi zinaitaji juhudi za maksudi nidhamu na mazoezi ya mara kwa mara badala ya kongojea tu isia sahihi.

Ninategemea sana Facebook kwa habari na mwingiliano wa kijamii. Kwa nini Facebook? Facebook ndio jukwa maarufu zaidi la media ya kijamii nchini Kenya na linatumika sana kupata habari mpya na mtukio wa sasa. Nirahisi kulifikia hata kwa vifaa vya zamani au vilivyo na interneti ya pole pole na kunachaguo za kupata huduma za bure. Jambo ambalo linarahisisha mawasiliano na kupata habari. Mimi hufuata kurasa za habari, rasmi na pia marafiki na familia. Hivyo ninaweza kupata mchanganiko wa habari zaki taifa, kimataifa na za kibinafsi katika sehemu moja.

Mimi hucheza na wanangu wadada na wakaka na paka wangu maranyingi sana. Ninapenda kucheza na watoto na kutumia muda na wanangu wadada na kaka. Wao ni chanzo kikubwa chafuraha na ni shati isio na kikomo. Mara nyingi hucheza michezo ya kuficha na kutafuta michezo ya bodi au kukimbia tu bustanini. Mda wetu wa kucheza pia ni wakati wa kujifunza vitu vipya pamoja kama kusoma hadithi na kuchora. Vicheko vya furaha yao, hunifanya nijisikia vizuri na kunipatia mtazamo chanya wa maisha.

Ndiyo, ninasoma gazeti. Kuna msisimko wa kipekee katika kushika gazeti halisi na kuanza safari ya kuisoma. Hasa unapokumbuka enzi kabla ya ulimwengu wa digitali kutawala. Kumbukumbu za utotoni za gazeti mara nyingi hujaa nostalgia, hisia chanya, yenye nguvu ambayo huleta hisia ya usalama na uhusiano wa wakati uliopita. Nakumbuka vyema harufu ya kipekee ya wino mpya na sauti ya kurasa za karatasi zikifunguliwa asubuhi na mapema. Labda wakati tunakunywa chai na familia kabla ya kila mtu kuelekea shuleni au kazini. Gazeti ilikuwa dirisha letu kuu kwa ulimwengu likileta habari za kitaifa na kimataifa michezo na hata hadithi fupi za kiswahili. Ilikuwa mojawapo ya njia kuu za kujifunza lugha na kukuza msamiati wetu. Tofauti na upatikanaji wa habari wa sasa wa papo hapo mtandaoni kusoma gazeti kulikuwa shughuli ya kijamii ambapo watu walikusanya kuisoma na kujadili habari na maoni tofauti jambo linalo jenga hisia ya jamii na mshikano wa kitaifa. Bila usumbufu wa arifa za simu, za rununu au matangazo ya pop-up, gazeti halisi ilihusisha umakini wa kina kuruhusu msomaji kutafakari na kuchanganua habari kwa undani. Ingawa ulimwengu wa digitali umeleta urahisi na kasi, hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya uzoefu wa hisia nyingi na nostalgia iliyotokana na kushika na kusoma gazeti halisi.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu na jirani mzee. Mimi utembelea babu na bibi yangu na hata jirani yetu mzee. Mara kwa mara, mda huu wa dhamani, hutupatia fursa ya kuimarisha vifungo vyetu vya kifamilia na kijamii. Mara nyingi, mimi hujitolea kuwafanyia usafi wa nyumba au bustani na kazi nyingine ndogondogo ambazo huenda zika wapa ugumu kutokano na umri wao. Kutoa msaada na usaidizi inapo itajika n injia ya kuonyesha heshima na upendo wangu kwao. Kipengele ni nacho kipenda zaidi ni kukaa chini na kuwasikiliza wakizungumuza. Wazee wanauzoefu wa maisha tele na hekima kubwa na simulizi zao hunipa maarifa muhimu na mtazamo mpya kuhusu maisha na historia ya familia yetu. Katika tamaduni za waswahili, wazee wanaheshimika sana kama vyanzo vya ukweli na muongozo. Kusikiliza kwa makini hadithi zao hunisaidia kujifunza maadili ya jadi na urithi wa kitamaduni. Kwa ujumla, mahusiano haya ni muhimu sana kwangu na yananifanya, nijisikie mwenye furaha na sehemu ya jamii yenye upendo.

Kile ni nachopenda zaidi kuhusu mta wango ni upendo uliopo kati ya wakazi na hisia ya kuwa sehemu ya jamii moja. Watu husikilizana na kusaidia na wakati washida iwe ni kupitia sherehe za arusi au msiba. Tunapo kutana barabarani, tunasalimiona kwa furaha jambo linalo jenga hali ya ukaribu na urafiki. Kila mtaa na unautamaduni wake na kuwa semu yake kunanipa hisia utambulisho na asilia. Hisia kujua majerani zako na kujua tunatunzwa inajenga hali ya usalama na amani. Kwa ujumla upendo na mshikamano ndiyo sifaku zinazo fanya mta wangu kuwa mahali pazuri pakuishi.

Moja wapo ya changamoto kubwa kazini ni shinikizo la watu katha kutarajia matokeo ya haraka, licha ya kuwepo kwa mzigo mkubwa wa kazi. Hii inaweza kuleta stress na uchovu. Shinikizo la mara kwa mara la kufanya mambo haraka, licha ya kuwa na kazi nyingi usababisha mfadhaiko wasiwasi na kuchanganyikiwa na hatimae uchovu wa kimwili na kiakili. Njelibio la kumaliza kazi haraka ninaweza kuathiri ubora wa kazi iliofanywa. Kutokana na haraka mawasiliano ya naweza kuwa mabaya na kusababisha kutokwelewana kuhusu vipa umbele na matarajio. Kutofautiana kwa matarajio kunaweza kuwa na mgawanyiko kati ya kile kinacho tarajiwa na kile kinacho wezekana kufanywa. Na raslimali zilizopo.

Nina kumbukumbu nzuri sana ya utotoni inayomhusu mjomba wangu tajiri. Mjomba kutoka mjini. Kila mara mjomba wangu aliyekuwa akiishi mjini. Alipotutembelea, ilikuwa ni kama sikukuu kwetu. Alikuwa mtu mkarimu sana na mara nyingi. Alikuwa anatuletea zawadi maalum. Nakumbuka msisimuko wakusubiri aingie mlangoni. Kufika kwake kulimanisha mabadiliko kidogo kutoka maisha ya kawaida ya kijijini. Chokoleti, zawadi kubwa zaidi kwangu ilikuwa chokoleti. Siyo tu aina ya kawaida, bali chokoleti za kigeni, ambazo hazikupatikana kijijini kwetu. Ladha yake ilikuwa ya kipekee na nilihisi kama niko ulimwengu mwengine pamoja na chokoleti, alileta pia soda za aina tofauti. Sauti ya kifuniko cha soda kikifunguliwa ilikuwa mziki masikioni mwangu, na kunywa soda baridi wakati wa jua kali ilikuwa anasa kubwa. Kumbukumbu hizi zimenijenga hisia ya furaha, upendo wa familia na msisimuko wa kutarajia mambo mazuri maishani. Ni nyakati ambazo zimebaki akilini mwangu kama vipande vya dhahabu vya utoto wangu.

Napenda kutazama mchezo. Kwanini ninapenda kutazama? Kwa sababu ya burudani na msisimuko. Kutazama michezo hasa olimpiki ni burudani kubwa na huleta msisimuko wakipekee kwani hutazami matokeo tu na unataka kujua nani atashinda. Huleta hisia ya umoja. Michezo ya olimpiki, huleta pamoja watu kutoka mataifa mbali mbali na, unaposhabikia timu yako ya nchi, unajisikia kama sehemu ya tukio kubwa la kimataifa. Kuwaona wanariadha wakubwa, wakifanya majaabu na kushinda changamoto ni msukumo mkubwa. Unaoweza kuchochea kufikia malengo yako, mwenyewe ya siha au maisha. Unaweza kujifunza kuhusu michezo mipya na tamaduni tofauti za ulimwengu, kupanua uwelewano wako. Kusikiliza au kutazama michezo kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kukuwacha ukiwa umetulia na mwenye furaha.

Ninapenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya kiroho na ya kufurahisha. Kama wakenya wengine, maelfu, mimi huenda kwenye ibada ya mkesha wa mwaka mpya. Kanisani usiku wa disemba thelathini na moja. Ibada hizi ambazo mara nyingi huitwa crossover services, huisha kabla au baada ya usiku wa manane. Ni wakati muhimu wa maombi, muziki, nasifa na umoja. Pia mimi hupenda kuangalia fataki usiku wa manane. Mdamfupi kabla au baada ya saa sita usiku. Anga hujaa nuru katika miji mikubwa kama Nairobi na Mombasa. Watu hutoka nje ya makanisa au hukusanyika katika maeneo malumu kama KICC. Au fukwe kutazama fataki zakuvutia zinazo milika angani, milio na miale ya fataki huongeza msisimuko wa kusherekea mwanzo. Ni ishara ya mwanzo mpya, tumaini na matarajio ya mwaka ujao wenye mafanikio na furaha. Kwa hivyo, mimi uchanganya hali ya kiroho ya kanisani na furaha ya kutazama fataki ili kukaribisha mwaka mpya kwa mtindo wa kipekee.

Asubuhi ndio wakati wangu mzuri wa kufanya kazi. Ninaweza kufanya mambo mengi zaidi kwa ufanisi zaidi. Kwanini asubui ni bora? Akili safi. Bada ya usingizi mzuri wa usiku, akili yangu huwa safi na ninaweza kuzingatia kazi ngumu na zinazo itaji ubunifu. Nina uwezo kufanya mamuzi bora zaidi. Asubui nina nishati nyingi zaidi kimwili na kiakili. Jambo linalo nisaidia kushugulikia mzigo mkubwa wa kazi bila kuchoka haraka. Kwanzia siku kwa nguvu, hunipa shaoku na motisha ya kukamilisha malengo yangu ya siku hiyo. Kufanya mambo mapema, kuna nipa hisia ya kufanikiwa. Kwa kawaida, hakuna usumbufu mwingi asubuhi. Kama vile simu au mikutano, jambo linalo nifanya niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa tija. Kwa kutumia asubuhi yangu vizuri, mimi hufanya mambo mengi na kujisikia mwenye furaha na kuridhika na siku yangu.

Ninapendelea sana saladi isiyo kuwa na wanga mchana na hili ndilo chaguo langu la kwanza la mlo wa mchana. Milopa kubwa yenye wanga kama wali au pasta inaweza kusababisha ongezeko la sukari kwenye damu na kisha kushuka haraka na kunifanya nijisikie mvivu na usingizi. Hasa nyakati za jioni, ninapohitaji kufanya kazi. Saladi isiyo na wanga iliojaa proteini na mafuta yenye afya hunisaidia kuweka viwango vya sukari kwenye damu kuwa dhabiti. Hii hunipa nishati endelevu siku nzima na kunifanya niweze kuzingatia majukumu yangu ya kazi jioni. Kwa kuepuka hali ya usingizi baada ya chakula cha mchana, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuwa na umakini mkubwa na kuboresha utendaji wangu wa jumla katika sehemu ya pili ya siku. Kwa kifupi, chaguo hili la saladi ni muhimu sana kwa kudumisha utendaji wangu wa kazi na ustawi wangu wa jumla.

Nina kipawa cha kuandika. Mimi ni mwandishi mzuri anayeweza kuvutia usomaji wa wasomaji wangu. Nina uwezo wa kusimulia hadithi kwa njia inayomfanya msomaji atake kujua nini kitatokea baadaye. Ninatumia lugha inayoburudisha na yenye mvuto. Jambo linalofanya maandishi yangu yawe rahisi kusomeka. Sasa hivi niko mbioni kuandika tamthilia. Ni mchakato wa kusisimua, ninajenga wahusika na vituko mbali mbali. Lengo langu ni kuandika kazi ambayo itawasisimua wasomaji na watamzamaji watarajiwa.

Kama walivyo sema, ya kale hayapo, zingatia ulio nayo. Ninakaribisha sana mabadiliko na ninashauku ya kujifunza vitu vipya kazini. Badala ya kuona mabadiliko kama changamoto au kitu cha kugopa, mimi huyona kama fursa mpya za ukuwaji na uboreshaji wa kazi yangu. Mimi niko tayari kujifunza haraka na kupata marifa mapya. Yanayo tokana na mabadiliko hayo. Kujifunza kila siku ni muhimu kwangu. Kubadilika kuna nisaidia kumgeza uzalishaji wangu na kuboresha utendaji wangu wajumla kazini. Ninaamini kuwa na mtazamo chanya na kukubali mabadiliko ni muhimu kwa mafanikio ya kibinafsi na ya shirika.

Kutembea kwingi ni kuona mengi Ningependa sana kutembelea Cairo. Historia ya kitajiri na piramidi za kimaarufu ndio vivutio vikuu kwangu. Nimevutiwa sana na ustarabu wakale wa misri na jinsi walivyoweza kujenga makaburi hayo makubwa maelfu ya miaka iliyopita. Piramidi kuu ya giza ambayo ni ajabu pekee la ulimwengu wakale ambalo bado limesimama lazima nilione kwa macho yangu mwenyewe. Pia mji wa Cairo unamchanganyiko wakuvutia wa historia ya kale, misikiti na makanisa.

Ninapenda sana matunda kwa sababu husaidia kunipa nguvu. Matunda yamejaa sukari asilia kama vile fructose na glukosi ambazo hunipa ongezeko la haraka la nishati bila kuhisi usingizi baadaye. Nyuzi nyuzi zilizomo kwenye matunda husaidia kupunguza kasi ya mmengenyo wa sukari na hivyo kutoa nishati endelevu ambavyo hunisaidia kumaliza kazi yangu yote ya siku kwa nguvu na umakini. Matunda hutka vitamini na madini muhimu kama vitamin C na potassium ambayo hupambana na uchovu na kusaidia utendaji wa misuli. Kula matunda hunifanya nijisikie mchangamfu zaidi na mwenye furaha jambo ambalo huboresha hali yangu ya jumla ya mwili na akili.